Mimi napenda kusoma na kuandika. Ingawa ni vigumu ni kusema ni moja saidi kuliko nyingine. Kusoma kuna nipa nafasi ya kukundua dunia mpya mawazo tofauti na mbinu saa uandishi kutoka kwa waandishi mbalmbali. Wakati huo, kuandika kuna nipa uhuru wa kueleza mawazo yao. Kuchora picha kwa maneno na hata kuunda hadithi na maelezo. Ikiwa ningeweza kuchangua kati ya kusoma na kuandika, labda ningechagua kusoma kwa sababu kuna nipa ufanisi wa kujifunza na kugundua mengi kwa njia ya haraka. Lakini kuandika pia nifuraha kwa sababu ninjia yangu ya kuungana na wengine kwa kutoa maoni yangu.

Ndiyo, nimesafiri sehemu kadha za kuvutia. Moja ya sehemu bora ambazo nishawahi kutembelea ni Zanzibar. Nikienda huko nilifurahi sana kwa mazingara yake ya ajabu. Maji ya buluu fuko za mchanga mweupe ni historia ya kipekee ya Stone Town. Ni mahali pazuri pa kupumzika, kutembeatembea na kujifunza kuhusu utamaduni wa Kiarabu na wa Afrika mashariki.

Mimi napenda filamu ya Inception. Inception inaidia mzuri sana kuhusu ndoto ya uwalizie. Najinsi mawaso ya navyo weza kuwa na nguvu zaidi kuliko tunafio fikiria. Hadhiti yake ni ya kipekee na inamchanga nyiko mzuri wa action, mafundisho, wakina kuhusu maisha, ukweli na ndoto.

Mimi napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu tunapokuwa na watu wengine Tunaweza kujifunza vitu vipya, kushirikiana kimawazo na kusaidiana ili kufikia malengo kwa haraka na kwa ufanisi. Kila mtu anakuja na mtazamo wake na hiyo inasaidia kutatua changamoto kwa njia tofauti. Kwa mfano, katika timu, unaweza kugundua mbinu mpya au njia za kutatua tatizo ambalo peke yako husingeweza kufikiria. Hii pia inasaidia kutunza morali. Kwa sababu unapokuwa na watu wa kuunga mkono, kuna uhakika zaidi wa mafanikio.

Kusheherekea mafanikio ya timu ni chambo muhimu sana kwa sababu inasaidia kuimarisha morare na kuhamasisha wachesaji kufanya kasi pamoja. Hapa kuna baadhe sa njia sinazo tumika kusheherekea mafanikio ya timu. Tuso na shukarani. Unaweza kutoa tuso kwa wachesaji kwa mafanikio yao kama file methali. Hii inawapa wachesaji motisha na kufanya kasi fisuri zaidi. Pili, sheree au karamu. Timu inaweza kuwandaa sheree au karamu ili kusheherekea mafanikio. Hii ni njia nzuri ya kuchumuika na kufurai pamoja kama timu. Tatu mikutano ya shukran. Kufanya mikutano, ambapo kila mchesaji anaweza kusema asante kwa timu. Na kwa watu walio wasaidia ni njia nzuri ya kuonyesha shukran na kufurai. Nne, kueka mafanikio kwa hadi. Kuonyesha mafanikio ya timu kwenye fyombo fya abari au kwenye mitandao ya kijamii pia ni njia nzuri ya kusherekea. Muda wa kupumzika. Baada ya mafanikio, timu inaweza pia kuchumuika na kupumzika pamoja. Hii inaweza kuwa safari ya pamoja au shugli sa kujifuraisha ili kupungusa msigo wa kasi na kuhamasisha umoja saidi. Hizi sinaeza kusaidia timu kuwa na mafanikio ilio bora saidi.

Ndio, ziwa Victoria ni moja ya maziwa maarufu za barani Afrika. Liko katika eneo la Afrika mashariki likizunguka nchi tatu Kenya, Uganda na Tanzania. Ziwa hili ni kubwa zaidi barani Afrika na pili kwa ukubwa duniani katika mikoa ya maji safi. Ina historia ya kipekee na ni muhimu sana kwa uchumi wa nchi inazolizunguka. Watu wengi hutegemea hili sio kwa uvuvi, usafiri na maji kwa matumizi ya kila siku. Pia, ni nyumbani kwa aina mbalimbali ya wanyama na mimea. Ingawa, uchafuzi na mabadiliko ya mazingira yameadhiri. Sana mazingara yake. Ziwa Victoria pia ni maarufu kwa uzuri wake wa mandhari ya asili. Kuna maeneo ya kupumzika mikutano ya jamii ya wahifadhi wa mazingira na maji unayoizunguka kama Kisumu Kenya, Mwanza Tanzania na Entebbe Uganda.

Mimi ningependa kujifunza kuhusu ufahamu wa teknolojia na kuendeleza ujusi wa wasiliano Maana kunauitaji mkubwa wa haya katika maeno mingi ya kasi ya sasa Kwa mfano kujua chinzi ya kutumia programu sa kompyuta kufanya uchambusi wa data na kuwa na ufanisi katika mawasiliano ya biyashara ni muhimu Hali kadhalika mafunzo kuhusu funua wa matatiso na kufanya mamusi bora nayo pia ni muhimu kwa maendeleo katika kasi yeyote hili.

Ndiyo ningependa kurudi ujana. Kurudi kuwa na nguvu tena ni muhimu kwa sababu unapokuwa na nguvu unapata uwezo wa kushinda changamoto nyingi zinazo kuja katika maisha kuwa na nguvu tena kuna maanisha kuwa na afya njema. Kuwa na maisha yenye furaha na shauha pia wakati unapokuwa na nguvu akili yako inakuwa wazi zaidi na una nafasi ya kujifunza vitu vipya kujiendeleza na kufanya mambo unayopenda kwa urahisi zaidi umuhimu wa kuwa na nguvu tena ni kwamba unapata uwezo wa kujenga maisha bora kuongeza ubunifu na kushirikiana na wengine kwa njia bora.

Naipenda asali sana. Asali ni kitamu sana na ina faida nyingi. Kwa afya, asali inajulikana kwa kuwa na mali za kipekee ambazo husaidia mwili kwa namna mbali mbali. Hapa ni baadhi ya umuhimu wa asali. Ina virutubisho vingi. Asali ina madini kama vile poteshamu, kalshamu na manginishamu pamoja na vittamini. B na C. Pili inasaidia kupunguza kikohozi. Asali ni mzuri kwa kupunguza maumivu ya koo na kikohozi hasa usiku. Tatu, ina mali ya kupambana na bakteria. Asali, ina mali ya asili ya kupambana na bakteria, hiyo inaweza kusaidia kuponya, vidonda na kuzuhia maambukizi.

Ningekuwa na uwezo wa kutembelea miji duniani. Ningependa sana kutembelea Kyoto Japani. Huu nchi wa kipekee unaozungukwa na mandhari nzuri ya asili na pia ni jiji lenye historia nyingi na utamaduni wa ajabu. Ukiwa huko, unaweza kutembelea hekalu za historia kama King Kakuji, The Golden Pavilion. Kiyoto pia ni mji wa kale ambapo unaweza kuona barabara ya zamani na maduka madogo ya kipekee. Watu huko ni wazuri na wenye heshima kubwa kwa uridhi wao. Hiyo ingekua mji bora kwa mimi kutembelea kwa sababu ni nzuri, uzuri wake wa asili, historia na utamaduni wa kipekee.

Harifu inayonivutia sana ni harufu ya vanilla. Vanilla ni nzuri sana. Inakuwa na harufu tamu na ya kupumua. Hata hivyo, naweza kusema pia. Harufu ya miti ya matunda kama vile machungwa au apple ni nzuri pia. Ina harufu tamu kabisa inayovutia wakati unaila matunda hizo za apple, unaziskia zikiwa tamu sana na za kuvutia moyo.

Ndiyo naweza kusungumsa kuhusu siasa siyasa ni somo muhimu kwa sababu inaadhiri kila kipengele cha maisha yetu kama tule haki na uchumi yetu umyumu wa kusungumsa siyasa ni kama athari kwa maisha ya kila siku siyasa inamarisha sheria na sera ambazo sinatufikia sisi kila siku pili usaao na haki siyasa inatuhusika sana na haki sabi na damu na usaao tatu inasaidia kufanya maamusi bora napo jua kuhusu siyasa tuna uweso wakufanya maamusi bora katika uchangusi na kupingania mabadili kiko ya kiichumi nne uwezo wakubadilisha jami siyasa ni njia muhimu wakufanya mabadiliko katika jamii yoyote.

Mimi binafsi napenda tabia ya watu ambao ni wema wakuelewa na wenye huruma. Hiyo ni tabia inayoleta amani na kuonyesha kuwa tunajali wengine. Filefile napenda watu ambao ni waminifu wanao jihusisha na kuporesha maisha yao na yale ya wengine wawo kwanzia mzuri. Mimi upenda kuwa na tabia ya liyo na uema kabisa. Na uo tabia uo tabia wakukua na nidhamu kila wakati.

Kilimo ni shughuli ambayo ina nifurahishia sana. Kilimo ni muhimu sana kwa jamii kwa kuwa usaidia kutuwa chakula kasi na masingara bora. Pia kuna kitu cha kipekee katika kuwaonea mimea ikikuwa na masao ya kifunwa. Itakuwa furaha kuwana matunda ya kasi yako kutoka aridhini na kusaidia familia na jamii yako. Pia ukulima husaidia katika kufanisha chakula na kufanya dunia iwe safi na masingara bora ukulima usaidia katika kuleta chakula katika inji yoyoote ile na pia usaidia katika uchumi wa inji.

Kwanza kabisa unapozianza kasi yoyote ni muhimu kuchianda vizuri hapa nihatua ya mzingi fanya mpango au orodha ya kasi Ziweke wasi kuhusu kasi unazohitachi kufanya, sipange kwa umuhimu Pili, tafuta maelezo yoyote muhimu Ukiwa unafanya kasi ambayo inaitaji tarifa fulani, hakisha kuwa umejua vyema muktadha masharti au malengo ya kasi hiyo Tatu, anza kwa kazi raisi. Ikiwa kuna kazi rahisi za kufanya, anza nazo ili upate mwendo. Nne, jitahidi kusingatia muda. Ingawa unaweza kuwa na muda mwingi, nibora kupanga na kusingatia ratiba. Hii itakusa fanya ufanye kasi yako kwa umakini na kwa utaratibu uliyo bora.

Nimi napenda sana majira ya kiangazi kwangu kiangazi linahusisha hali ya joto jua na wakati mwingi wakupumzika ambao ni kitu cha kufurahia Ninapenda majira haya kwa sababu ni wakati ambapo watu wengi wanaweza kufurahi na kuifanya shughuli za nje Ningependa sana kupumzika kwenye fuku au kufanya matembezi na kuwa na muda wa kutosha kwa mambo ya burundani kama vile kutosama vilamu au kutambia miungoni mamontari ya kichani kipichi Hali ya hewa ya kiangazi inakuwa na joto sana na mara nyingi huwa na upepo mtamu ambao ninafanya iwe rahisi kufanya shughuli so sotoesa nje kama file mcheso au safari sa mwendo mrefu.

Mimi natumia simu kwa kununua vitu mbalimbali kupitia huduma ya mobile money kama Mpesa. Hii ni huduma maarufu sana Kenya na nchi zingine za Afrika mashariki. Mpesa inasaidia kufanya mambo ya malipo kutuma pesa na kununua bidhaa, huduma bila kutumia pesa taslimu. Hapa chini ni baadhi ya mambo yanayoweza kufanya kwa kutumia mpesa, kununua vitu, kulipia huduma, kutuma na kupokea pesa, Mpesa paybill, na lipa na kwa mpesa, lipa kwa merchant au business number.

Hali ya hewa ninayo ipenda ni joto la wastani ambapo si joto kupita kiasi na si baridi sana nadhani hali ya hewa nzuri inayo onekana kuwa na upepo mweusi huku jua likiwa linanga lakini si kali hii ni nzuri kwa shughuli za nje kama matembezi na kukaa kwenye kifuli wakati wa jioni hali ya hewa ya baridi kidogo inakaa poa na kama kuna mvua nyepesi, inafanya kila kitu kuwa kimya na tulivu.

Ndio, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa, maonyesho ya sanaa yana umuhimu mkumbwa, kwanza inatoa nafasi kwa wasanii, maonyesho ya sanaa, huwasaidia wasani kuonyesha kazi zao kwa uma. Pili, uelimisha na kukuza ufahamu wa sana. Kwa wengi, maonyesho ya sana ni fursa ya kujifunza kuhusu tamaduni historia na mitindo ya kisanii. Tatu, kufungua mawazo. Maonyesho ya sanaa yanaweza kuchochea mawazo mapya na majadiliano. Nne, inasababisha hisia. Sanaa unaweza kukuza moyo na akili ya mtu kwa namna ya kipekee. Tano, uleta fursa ya kueka mtindo na utamaduni wa kipeke. Kwa badhii ya wasani, maonyesho ni njia ya kuonyesha na kuenzi uridhi wa kiudhamaduni na mitindo ya sanaa ya asili.

Baadhi ya njia ambaso mimi utumia katika kupokea maoni za wengine mtandaoni moja kupokea maoni kwa wazi bila kujihukumu Hii inamanisha kusingatia maoni ya wengine bila kuchikinga au kuchipu kwa azira Pili njia moja ya kupokea maoni ni kusikiliza kwa makini badala ya kuwa na msimamo wa araka kuhusu maoni ni fyema kusungumza kwa ufunguo wa kuchifunza na kuwelewa mtasamo wa mwingine. Huu unakusaidia kuelewa kiundani cha kile kinajosema badala ya kusingatia tu. Chinsi kinafvyo kuhusu.

Mimi nafanya masoezi mara tatu kwa siku. Mazoezi ya mwili ni muhimu sana kwa afya ya binadamu. Kwanza umuhimu wa kwanza ni kuboresha afya ya moyo na mishipa ya damu. Mazoezi ya mwili husaidia kuboresha mzunguko wa damu na iyo kupunguza hatari ya magonjwa. Pili kusaidia kudipiti usito. Masoezi usaidia kuchoma mafuta ya siada na kuporesha metapolisimu ya mwili. Tatu kuporesha isia ya mental health masoezi usaidia kutoa hormoni sa furaha kama serotin na dopamine ambaso usaidia kupunguza wasiwasi na usuni.

Hizi ni baadhi ya mbinu sa kuhamasisha ushirikiano kwanza kujenga mawasiliano mazuri mawasiliano ni nguso kuu ya ushirikiano timu inahitaji kuzumungumza kwa wasi na kwa heshima Pili kujua nguvu na uwezo wa kila mtu kila mtu katika timu ana uwezo na nguvu zake maalum Tatu, kuweka malengo ya pamoja. Timu inahitaji malengo ya wasi ambayo, kila mtu anajua na kuelewa. Nne, kufanya kazi kwa kushauliana. Baada ya kila mtu kufanya kazi yake kivyake, ni muhimu kufanya kazi kwa ushirikiano na kushirikiana kimawazo. Tano, kutambua na kuthamani mchango wa kila mtu. Heshima kwa mchango ya kila mtu ni muhimu. Kutoa shukurani na kutambua juhudi. Za watu husaidia kuimalisha ushirikiano na morali ya timu.

Mi napenda wanyama wa aina mbali mbali kwanza mbwa kwa sababu ni mnyama wa furaha na uaminifu lakini pia ningependa paka kwa sababu ni mnyama wa kupendeza na wapenda uhuru pia wanyama wa bori kama tembo na simba ni wa kufutia sana kwa sababu ya ngufu sawa na ustadi wao wa kuishi katika masingara magumu wanyama bori pia ufutia katika utalii na uruhusu mtu kutembea kuzuri mbuga tafauti tafauti.

Ndio, yoga ni masoezi ya mwili na akili ambayo yanatokana na tamaduni saidi. Inausisha mchanganiko wa mikao, mbinu saa kupumua na kutuliza akili. Umuhimu wake ni sababu uporesha flexibility. Yoga husaidia kuongeza ufanisi wa mwili katika kufanya masoezi ya kujiinua na hivyo kupunguza maumivu ya misuli na fiungo. Pili, hupunguza stress na wasiwasi. Yoga inachangia sana katika kupunguza fiwango fya stress kwa kufanya mbinu saa kupumua na kutuliza akili. Tatu, kuporesha ufanizi wa kupumua. Kupitia mbinu saa kupumua, yoga inaporesha jinsi mwili inafyopokea oksijeni. Nne, uimarisha moyo na msunguko wa damu. Yoga usaidia kuporesha msunguko wa damu na kupanua mishipa ya damu. Tano, uchenga ngufu ya kiakili na mwili. Masoesi ya yonga yanahitaji umakini mkubwa ambayo inaweza kuongeza uwezo wako wa kushugilikia changamoto za kila siku.

Napenda sana kula ugali kwa nyama. Huu ni mlo mzuri kweli. Ugali unakuanga laini nakubaliana na kila kitu. Hasa ukiwa na nyama mzuri wa kuchoma au nyama ya stew. Mimi napenda sana nyama ya mbuzi au nyama ya ng'ombe. Yenye ma spices kidogo kisha kuweka mboga ya kupendeza kama mchicha au sukuma. Ugali unakuwa wakutosha kumaliza njaa na nyama inatoa ladha mzuri sana. Hua unakula kaa umeshiba vizuri na unalala kaa mwili ukiwa sawa kabisa na mtulivu, hapo unapata usingizi mtamu sana na utaamka asubuhi ukiwa na afya mzuri.

Hali ya hewa leo inaonekana kuwa kuna manyunyu manyunyu ambayo ni joto linaloenda na mvua kidogo au mawingu yanayoleta baridi. Kuna zile nyakati ambazo jua linachomoza kidogo kisha mvua inakuja tena. Inafanya kuwa na hali ya kutokuwa na uhakika sana kuhusu kile chakufa. Wa kawaida katika hali hii ningependa kuvaa mavasi rahisi lakini yenye kukufunika kwenye fulana ndefu au koti dogo ambalo linaweza kukuponya kama mvua itanyesha.

Mimi ni ningependa kutumia ramani. Ninapenda ile hali ya kutafuta njia mwenyewe na kuona kila hitu kinavyojipanga kwenye ramani. Ninapo kuwa na ramani ya karatasi. Kuna ule hisia ya kugundua na kujua maeneo mapya kwa macho yako mwenyewe. Pia mara nyingi. Napenda kuchora njia zangu au kuchora alama kwenye ramani. TPS ni nzuri kwa urahisi na usahihi. Lakini mara nyingi huwa na kitu kidogo cha kupoteza ile adventure ya kutafuta njia mwenyewe Hali hiyo ya kuweza kuelewa mazingira na kutafuta njia kupitia alama ya maumbile wa nchi ni furaha yangu sana.

Mimi napenda channel ya Africa Magic Epic. Hiyo ni channel nzuri sana kwa mashambiki wa tamthilia, saa historia, saa kifamilia na saa kichamii. Inaonyesha mfululizo wa tamthilia sinazo usiana na tamatuni saa. Kiafrika hasa kutoka kwa tamthilia saa nili huti. Kila tamthilia ina twist ya kipekee na mara nyingi inaguza maswala ya familia, urithi na kipenzi. Kama tamthilia zenye muktadha wa kistoria au drama nzito, pasi afrika magic epic ni chaneli bora nadhani moja wapo ya vipengele vinavyofutia kusu chaneli hii ni kwamba inatoa maudhui ya kiasili na kwa mara nyingi inaonyesha mapingano ya familia upendo na masuala ya kijamii ambayo ya naweza kuhusiana na maisha ya kila siku.